Ningependa kuzungumzia mada ambayo inatugusa wengi katika maisha yetu ya kila siku, wasiwasi. Katika ulimwengu huu wenye changamoto nyingi, ni kawaida kujisikia mwenye wasiwasi, wakati mwingine. Binafsi, nimejifunza mbinu kadhaa, zinazonisaidia kutulia na kurudisha amani ya moyo wakati mawazo yanapozidi. Ni muhimu, kutambua kuwa wasiwasi ni hali ya kupita. Na tuna uwezo wa kuithibiti. Jambo la kwanza, ninalofanya ninapohisi wasiwasi ni kusimama na kuvuta pumzi ndefu. Mara nyingi tunapokuwa na wasiwasi, upumuaji wetu, unakua mfupi na wa haraka. Kwa kuvuta pumzi ndani pole pole na kutoa nje, ninaitumia ishara kwa mfano, kwa mfumo wangu wa neva kuwa niko salama. Pia mimi hupenda kunywa glasi ya maji baridi. Hatua hii ndogo inanisaidia kurudisha umakini wangu, kwenye mwili wangu badala ya kupotea kwenye mawazo yanayonitisha. Mbinu nyingine muhimu, ni kuzungumza na mtu ninaye muamini. Wakati mwngine kusema kile kinachokusumbua kwa sauti, kunapunguza uzito wa lile tatizo. Ikiwa siko karibu na rafiki, mimi hupenda kuandika mawazo yangu kwenye karatasi. Hii inatusaidia kuona kuwa mengi ya mambo tunayo yahofia, huenda yasitoke kamwe. Aidha, kufanya mazoezi madogo, ya viungo au kutumbea nje kwa muda mfupi, kunasaidia sana kutoa nishati hasa mwilini. Kwa kumalizia, wasiwasi isikufanye ujihisi mnyonge. Kumbuka kuwa, kila mtu anapita katika vipindi vigumu. Muhimu ni kutafuta kile kinachokufanyia kazi wewe. Iwe ni sala, kutafakari, au kusikiliza mziki huupendao. Maisha ni safari, na amani ya akili ndiyo dira yetu.

Ninge penda kuzungumzia uzoefu wangu kuhusu tamasha za muziki. Muziki ni lugha ya ulimwengu. Na hakuna kitu kinachosisimua kama kusikiliza mziki wa mubashara ukiwa mungoni wa umati wa watu wenye furaha. Nimepata fursa ya kuhudhuria matamasha kathaa maishani mwangu. Na kila mmoja lina kumbu kumbu yake ya kipekee ambayo sita isahau kamwe. Unapofika kwenye tamasha la muziki. Jambo la kwanza linalo kupea si kupea ni msisimuko mkubwa uliopo hewani. Kuna sauti za ala za muziki zikijaribiwa muanga warangi mbali mbali. Kwenye jukwaa na harufu ya vyakula vya mtaani nakumbuka tamasha moja nililohudhuria ambapo wasanii wengi maarufu walitumbuiza. Kila msanii alipoingia jukwani umati wake ulipiga kelele za furaha kuimba pamoja na maelfu ya watu. Wengine wimbo unaoupenda ni jambo linalofurahisha sana na lina kufanya ujiskie kuwasehemu ya kitu kikubwa. Mbali na mziki wenyewe. Tamasha ni mahali pazuri pakukutana na watu wapya. Nilipata marafiki wengi ambao hadi leo bado tunawasiliana. Tulicheza, tulicheka na kubadilishana mawazo. Kuhusu mziki tunaoupenda tamasha za muziki pia zina saidia kukuza vipaji vya wasani chipukizi ambao wanapata jukwaa lakuonyesha uwezo wao mbele ya watu wengi. Nisherehe ya kweli ya utamaduni na umoja wa binadamu kupitia sauti na midundo kwakumalizia kama hujaandamana kuenda tamasha la muziki bado na kushauri sana. Ujaribu. Sio tu kuhusu kelele na umati. Bali ni kuhusu, kujiruhusu, kupotelea kwenye uzuri wa sanaa na kuondokana na msongo wa mawazo wa kila siku. Maisha ni mafupi. Na tunapaswa kutumia kila fursa kusherehekea.

Ningependa kukuezea ya sehemu, ninayoipenda zaidi, nyumbani kwangu. Ambayo ni chumba changu cha kulala. Chumba hiki, si mahali pa kulala tu. Bali ni sehemu yangu ya siri, ambapo ninapata utulivu baada ya sikundefu ya harakati. Nitakuelezea jinsi kilivyo, kwanzia ukubwa wake, hadi ambapo, hadi mambo madogo yanayo kifanya kiwe cha kipeke kwangu. Chumba changu ni cha ukubwa wa wastani, si kubwa sana, wala si kidogo sana. Lakini, kina nafasi ya kutosha, ya kunifanya nijisikie huru. Kuta zake zimipakwa rangi ya bulu, ilio fifia rangi ambayo inanisaidia kutulia na kupata usingizi haraka. Nina kitanda kikubwa katikati ambacho kina magodoro laini sana. Kila ninapolala, najisikia kama niko kwenye mawingu. Pembeni mwa kitanda ninameza ndogo. Ambapo huweka kitabu ninachosoma kabla ya kulala. Kuna dirisha kubwa upande wa mashariki. Ambalo huruhusu mwanga wa jua la asubuhi kuingia ndani. Kupitia dirisha hilo ninaweza kuona bustani ndogo ya maua na kusikia ndege wakiimba asubuhi. Jambo ambalo hunifanya niamke kwa furaha. Kitu ni nachokipenda zaidi chumba ni kwangu ni rafu yangu ya vitabu na picha za familia nilizo tundukiwa utu kutani. Hizi picha zina nikumbusha watu ninao wapenda na nyakati nzuri tulizowaikuwa nazo. Kwa ufupi chumba changu ni kilelezo cha utu wangu ni mahali safi, tulivu na penye harufu nzuri ya mishuma ya manukato. Kila ni napo ingia mle. Wasiwasi wa dunia unabaki mlangoni. Na wewe je. Chumba chako cha kulala kina mwonekano gani. Na ni kitu gani unakipenda zaidi humo.

Ningependa kuzungumzia matunda, tamu na enye afya sana. Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi katika nchi yetu. Tumebarikiwa kuwa na aina nyingi za matunda ya misimu ambayo yanavutia na yenye ladha nzuri sana. Kwangu mimi kunywa glasi ya juisi baridi baada ya kazi. Au wakati wa mchana, wenye joto siyo tu kitu cha kuburudisha. Bali, ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Juisi namba moja ninayoipenda kuliko zote ni juisi ya maembe. Maembe ni mfalme wa matunda. Napenda jinsi juisi ya maembe inavyokuwa nzito. Enye rangi nzuri ya manjano na ladha tamu isiyo na mfano. Huwa nafurahia zaidi kunywa juisi hii inapokuwa imetengenezwa nyumbani na kwa kutumia matunda mabichi yaliyoiva vizuri. Wakati mwingine, mimi huongeza kipande kidogo cha tangawizi au matone machache ya ndimu ili kuleta ladha ya kipekee inayochangamisha akili na mwili. Pia, sipendi juisi kwa ladha tu bali kwa faida zake mwilini. Kwa mfano, juisi ya machungwa. Ina vitamin C nyingi inayosaidia kuimarisha kinga ya mwili. Mara nyingi, mimi hupenda kuchanganya matunda tofauti. Kama vile mchanganyiko wa nanasi, pasheni na tikiti maji. Mchanganyiko huu, unaleta ladha ya kitropiki. Inayokufanya ujisikie kama uko likizo ufukweni kunywa juisi halisi ni bora zaidi kuliko vinywaji vya viwandani venye sukari nyingi. Kwa sababu juisi ya matunda asili inatupa nguvu na afya kwa njia ya asili kabisa. Kwa kumalizia juisi ya matunda ni zawadi kutoka kwa asili inatuburudisha, inatupa afya, inatufanya tujisikie vizuri. Ikiwa hujaanza utamaduni wa kunywa juisi, asilia ya matunda kila siku, nakushauri uanze leo, jaribu juisi ya maembe, machungwa, au hata nanasi, na utaona mabadiliko makubwa katika hisia zako.

Hujambo, leo ningependa kuzungumzia mada inayohusu ratiba yangu ya usiku, na saa ambazo mimi hukaa macho kabla ya kulala. Kila mmoja wetu anataratibu, ana utaratibu wake. Kuna wale ambao ni ndege wa asubuhi na kuna wale wanaopenda kufanya mambo yao usiku sana. Kwangu mimi, saa ninayo ninayolala, inategemea sana majukumu ya siku, ya siku na jinsi mwili wangu unavyojisikia. Lakini kwa kawaida, mimi si mtu wa kuchelewa sana. Mara nyingi, mimi huanza kujianda kulala kuanzia saa nne kamili usiku. Napenda kutumia muda huu, muda wa saa tatu hadi saa tano usiku, kutulia na kupumzika. Huu ndio muda mbao mimi hutumia kusoma kitabu kidogo, kuangalia habari za siku mtandaoni au kuzungumza na familia yangu. Ninaamini kuwa saa hizi za usiku ni muhimu sana kwa ajili ya kutafakari mambo niliyoyafanya. Mchana na kupanga mikakati ya kesho. Siku zote ninajitahidi na kuhakikisha kuwa ifikapo saa tano na nusu au saa sita kamili niko kitandani tayari kupata usingizi. Kuna nyakati ambapo inabidi nikae macho hadi saa saba au saa nane usiku. Hasa, kama nina kazi ya dharura au ninasoma kitu kinachonivutia sana. Hata hivyo, nimegundua kuwa kukaa macho muda mrefu sana. Kunafanya asubuhi yangu iwe ngumu. Afya ya akili na mwili inategemia sana kupata angalau saa saba za usingizi. Kwa hiyo, mimi hujaribu sana kutovunja sheria yangu ya kulala kabla ya saa sita asubuhi, usiku. Usingizi wa kutosha unanipa nguvu ya kuamka mapema na kuanza siku yangu kwa ari na uchangamfu mkubwa. Kwa kumalizia, ratiba yangu ya usiku ni kitu cha binafsi sana. Muhimu ni kusikiliza mwili wako na kuhakikisha unapata mapumziko unayostahili. Mimi nitendelea na utaratibu wangu wa saa tano usiku kwa sababu unanipa na unanifanya niwe na tija zaidi. Na wewe je, ni saa ngapi unazozipenda zaidi usiku? Jee, wewe ni mpenzi wa kukaa macho hadi alfajiri?

Ngependa kuu mzungumziwa. Mada tamu. Sana inayohusu chakula ambacho. Wengi wetu tunakula karibu kila asubui. Mkate. Mkate ni chakula cha msingi duniani kote. Lakini kuna aina nyingi sana. Kiasi kwamba. Kila mtu anachaguo lake la kipekee. Binafsi. Mimi ni mpenzi mkubwa wa mkate. Na ningependa kushiriki nanyi aina ya mikate. Ninao upenda zaidi. Na kwanini unanivutia? Mukati ninaoupenda zaidi ni mkati wa ngano mzima. Yani brown bread. Napenda mkati huu kwa sababu una ladha nzito na ya asili ikilinganishwa na mkati mweupe. Pia mkati wa ngano nzima huwa na viritubisho vingi zaidi na nyuzi nyuzi ambazo ni muhimu sana. Kwa mungenyo wa chakula. Napenda jinsi unavyokuwa na ukoku kidulogo kwa nje. Lakini ndani unabaki kuwa mlaini. Wakati mwingine mimi hupata mkate ambao una mbegu za alizeti au ufuta kwa juu. Jambo linalo ongeza utamu na latha ya kipekee. Kila ni napouuma. Njia bora ya kufurahia mkate huu. Ni kuupasha moto kidogo ili ue na joto. Nakisha kuupaka siagi au asali ya asilia. Inapendeza sana kuula asubui ukiwa na kikombe cha chai ya maziwa. Yenye viungo kama tangawizi au mdalasini. Kuna wakati mwingine napenda kutengeneza sandwich kwa kutumia mkate huu. Nikiweka mayai nyanya mboga za majani. Na mchanganyiko huo unanipa nguvu wa kutosha wa kuanza siku yangu kwa uchangamfu. Mkate si chakula tuu bali ni sihini watu madini wetu wa subwe kwa kumalizia ingawa kuna aina nyingi za mikate kama white bread. Mikate ya ufuta au hata mikate ya kienyeji. Mkate wa ngano nzima unabaki kuwa chaguo langu namba moja kwa sababu ya afya na ladha. Napenda kuhimiza kila mmoja ajaribu aina tafauti za mikate ili kupata ule unamvutia zaidi. Je, wewe unapenda mkate wa aina gani asubui yako?

Ningependa kuzungumzia mchezo ya kufurahisha ambao mimi hupendelea kucheza nao mara kwa mara. Unajua michezo sio tu kwa ajili ya watoto. Ni njia muhimu kwa watu wazima pia. Kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano. Maishani mwangu michezo imekuwa sehemu kubwa ya kuungana na watu wanao ninaowapenda. Na leo nitawaambia ni nini hasa hao washirika wangu wa michezo. Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu. Sisi hupenda kukutana mwishoni mwa wiki ama uwanjani hata nyumbani. Kama tuko nje mchezo wetu mkuu ni mpira wa miguu. Huu ni mchezo unaohitaji kufanya kazi kama timu hii na unatusaidia sana kuaminiana. Kama tuko ndani tunapenda kucheza michezo ya boardi. Kama vile drafti au ludo wakati mwingine tunacheza michezo ya video kwenye kompyuta. Ushindani uliopo kati yetu ni wa kirafiki lakini unaleta msisimuko mkubwa. Na vicheko mingi ambavyo, tuna vinatufanya tusahau mashida yetu ya kila siku. Pia, mimi hutumia muda mwingi kucheza na wanafamilia yangu. Hasa wadogo zangu au watoto wa ndugu zangu. Hapa michezo huwa ni tofauti kidogo. Tunacheza michezo kama kufichana au kukimbizana bustanini. Kucheza na watoto kunanirudisha kwenye kumbukumbu za utotoni na kunanifundisha kuwa na subira. Pia wakati mwingine mimi na wazazi wangu, tunakaa pamoja na kucheza michezo ya karata au chemshabongo. Hii ni njia nzuri ya kubadilishana mawazo na hekima huku tukifurahia muda wetu wa pamoja. Kukumalizia, haijalishi unacheza nini. Jambo la muhimu zaidi, ni nini unacheza, ni nani unacheza naye? Michezo inatukumbusha umuhimu wa ushirikiano, upendo, na furaha. Mimi najiona mwenye bahati kuwa na watu karibu yangu ambao, tunaweza kushiriki nyakati hizi za mchezo. Na wewe je, unacheza na nani mara nyingi? Je, ni marafiki, familia, au labda wenzako wa kazini.

Ningependa kuzungumzia swali hili. Je, unapenda kupiga picha? Kwa upande wangu, jibu ni ndio, kubwa sana. Kupiga picha sio tu kitendo, cha kubonyeza kitufe kwenye kamera au simu. Bali, ni sanaa ya kunasa matukio ambayo hayatarudi tena. Sababu kuu inayonifanya, inayofanya watu wengi wapende kupiga picha ni kuhifadhi kumbu kumbu. Maisha yanakwenda kwa kasi sana. Watoto wanakua, marafiki wanahama, na mazingira yanabadilika. Picha inatusaidia kusimamisha muda. Tunapo tunapoangalia picha. Ya miaka mitano iliyopita, tunaweza kukumbuka hisia, harufu, na furaha ya wakati ule kana kwamba ni leo. Pia, kupiga picha ni njia ya kuonyesha ubunifu. Kila mtu anaona dunia kwa namna ya kipekee. Unaweza kupiga picha ya ua lile lile ambalo kila mtu aliona. Lakini kukutumia pembe, tofauti au mwanga tofauti, ukafanya ua hilo lionekane kama kitu cha ajabu na cha kipekee kabisa. Hii inatufanya tuwe wadadisi wa mazingira yetu. Siku hizi hatuhitaji kamera ghali ili kuwa wapigapicha wazuri. Simu zetu za mkono ni, zina uwezo mkubwa sana. Hii imefanya kila mtu aweze kuwa msimulizi wa hadithi yake mwenyewe. Tunaweza kushiriki furaha yetu na ulimwengu mzima. Kwa sekunde chache kupitia mitandao ya kijamii. Kwa kumalizia, kupiga picha ni zawadi tunayojipa wenyewe na vizazi vijavyo. Ni ushahidi wa safari yetu hapa duniani. Hivyo basi, usisite kupiga picha hiyo leo. Kwa sababu, kesho itakuwa kumbu kumbu yenye thamani kubwa. ASante.

Ningependa kushiriki nanyi kimawazo kimawazo yangu kuhusu mada ya kuvutia sana. Je unapenda kulima bustani? Binafsi mimi ni mpenzi mkubwa wa kilimo cha bustani. Kwangu mimi bustani siyo tu sehemu ya kupanda mimea bali ni sehemu ya kupata amani na kuungana na asili. Maisha ya mjini mara nyingi, huwa na pilka pilka nyingi na kelele. Unapokuwa bustanini, unazungukwa na utulivu. Kuna kitu cha pekee sana kuhusu kugusa udongo kwa mikono yako na kupanda mbegu ndogo. Inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kukupa muda wa kutafakari. Wataalamu wengi wanasema kuwa. Kilimo cha bustani ni kama tiba ya akili, yaani therapy. Sababu nyingine inayonifanya nipendi bustani ni uwezo wa kujilimia chakula changu mwenyewe. Hakuna kitu chenye ladha nzuri kama mboga za majani au matunda yaliyochumwa moja kwa moja kutoka kwenye bustani yako. Unajua vizuri jinsi yalivyokuzwa bila kutumia kemikali hatari. Hii ni njia bora ya kuhakikisha familia yangu ina chakula, ina chakula bora na cha afya. Pia, kuna furaha ya kipekee, unapoona mbigu, uliyopanda, ikichipuka, na kuanza kukua siku hadi siku. Inanifundisha uvumilivu. Unajifunza kuwa vitu vizuri huchukua muda na unapumwagilia maji kupalilia na hatimaye kuona maua yakichanua au mazao yakikomaa unahisi fahari kubwa sana moyoni. Mwisho, bustani inapendezesha nyumba. Mazingira ya kijani yanavutia macho na yanatengeneza hewa safi. Kupanda maua ya rangi tofauti kunafanya nyumba iwe na harufu nzuri na mwonekano wa kuvutia. Ni mchango mdogo lakini muhimu katika kutunza mazingira yetu ya dunia. Kwa hivyo, kama una nafasi ndogo nyumbani kwako, hata kama ni kwenye vyungu tu na kushauri uanze bustani yako leo, ni hobby ambayo itakupa afya, furaha na chakula.

Ningependa kuzungumzia, swali hili muhimu kifaa gani cha teknolojia uwezi kuhishi pasipo. Katika ulimwengu wa leo, teknolojia imekuea sehemu ya miili yetu. Kwa upande wangu, kifaa ambacho siwezi kuhishi pasipo nacho ni simu janja au smartphone. Sababu ya kwanza ni mawasiliano. Zamani ilichukua siku nyingi kutumabarua au jumbe. Lakini sasa hivi naweza kuzungumza na rafiki yangu alio upande mwingine wa dunia. Kwa sekunde chachetu kupitia whatsapp au kupiga simu ya video. Simu yangu inaniweka karibu na familia na marafiki na bila hiyo ningehisi upweke sana na kutengwa na ulimwengu. Pili, simu yangu ni ofisi yangu ndogo. Naweza kusoma barua pepe, kuhariri ya nyaraka, na hata kufanya miamala ya kibenki, nikiwa popote pale. Teknolojia hii imenifanya niwe na ufanisi mkubwa kazini. Siitaji tena kukaa kwenye meza ya ofisi mchana kutua. Naweza kumaliza kazi zangu nikiwa njiani, au nikiwa nyumbani nikipumzika. Vile vile, simu ni maktaba kubwa sana. Kila ninapokuwa na swali, au ninapotaka kujifunza kitu kipia, naangalia kwenye Google, au YouTube, na kupata majibu papo hapo. Iwe ni kujifunza mapishi mapia, lughampia, au habari za uli mwengu. Maarifa yote yapo mkono ni mwangu. Hii ni nguvu kubwa sana ambayo vizazi vilivyo pita havikuwa nayo. Mwisho, simu yangu diyo kamera yangu na radio yangu. Inanisaidia kunasa matukio muhimu ya maisha yangu na kunipa burudani kupitia muziki na filamu ninapokuwa nimechoka. Nikifaa che nyekazi nyingi kwa wakati moja ingawa tunapaswa kuwa wangalifu tusive watumwa wa teknolojia. Ni wazi kuwa simu janja imerahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Siwezi kufikiri a maisha yangu ya kila siku bila u raisi huu.

Kila mtu anakazi za nyumbani ambazo ni lazima azifanye. Lakini sote tuna ile kazi moja ambayo tunayichukia kuliko zote. Kwangu mimi swali hili linajibu rahisi kazi ya nyumbani ninayichukia zaidi ni kuosha vyombo. Ingawa ni kazi muhimu kwa usafi wa nyumba. Kwangu mimi ni kazi inayochosha na isio na mwisho. Sababu ya kwanza ya kuichukia kazi hii ni kwamba haina mwisho. Unaweza kutumia saa nzima jikoni ukiosha kila sahani, kijiko, na sufuria, mbaka jiko lingaye, lakini baada ya saamoja tu, mtu anapika chai au anakula tunda na gafla, masinzi yanaanza kujatena. Ni kama kazi ambayo haiwezi kuhishinda. Tafauti na kufanya usafi wa jumla wa nyumba ambao unaweza kudumu kwa siku kadha. Vyombo ni mzunguko wa kila saa. Unaohitaji uvumilivu mkubwa. Pia, kuna ile hisia ya maji ya sabuni kwa muda mrefu. Mikono inakua laini sana au inakauka kutokana na kemikali za sabuni. Na kama kuna sufuria zilizoungua, inabidi utumie nguvu nyingi kusugua. Ni kazi inayohitaji kusimama kwa muda mrefu. Jambo ambalo linaweza kusababisha maumivu ya mgongo au miguu. Hasa baada ya shirehe kubwa ambapo vyombo ni vingi sana. Vile vile, naona kama muda ninaotumia kuwosha vyombo. Ungiweza kutumika kufanya mambo mengine, yenye tija zaidi. Ningeweza kusoma kitabu, kupumzika na familia, au hata kuendeleza miradi yangu ya kidigitali. Lakini kwa sababu usafi ni afya, inabidi tu nifanyi kazi hiyo, hata kama moyo wangu haupendi. Kwa kumalizia, ingawa kuosha vyombo ni kazi, ninayoichukia zaidi. Ninaelewa umuhimu wake. Nyumba safi inaleta amani na inazuhia magonjwa. Labda siku moja, nitapata mashini ya kuosha vyombo. Lakini kwa sasa, nitaendelea kupambana na sabuni na maji huku nikisikiliza mziki ili kupunguza uchovu.

Kila moja wetu ana tukio fulani katika maisha yake ambalo hatoweza kulisahau kamwe kwa sababu ya hofu. Swali ni je una kumbu kumbu gani ya kutisha mimi nina kumbu kumbu moja kutoka ututoni mwangu ambayo bado inanipa baridi kila ninapoikumbuka. Ilikuwa ni siku wa dhoruba kali sana. Nakumbuka nilikuwa nyumbani peke yangu kwa mara ya kwanza. Wazazi wangu walikuwa wameenda kwenye hafla fupi na walitarajia kurudi mapema. Ghafla anga lilibadilika na kuwa jeusi sana. Radi zilipoanza kupiga kwa kishindo kikubwa na upepo mkali ulianza kuzungusha miti nje ya madirisha yetu. Nyumba ilianza kutikisika kidogo na nilihisi moyo wangu ukienda mbio. Nilijaribu kuwasha televishini ili kupunguza hofu lakini ghafla umeme ukakatika. Hapo ndipo hofu ya kweli ilipoanza. Nyumba ilikuwa na giza nene kiasi kwamba sikuweza kuona hata mkono wangu. Nilikuwa nakisikia sauti, nikisikia sauti za ajabu kwenye paa kama kuna kitu kinatembea. Kila radi ilipopiga na kumulika chumba, niliona vivuli virefu kwenye kuta, vilivyo fanana na watu au viumbe vya kutisha. Nilijikunyata kwenye kochi, nikiwa nimeshika mto kwa nguvu. Nikiogopa hata kupumua kwa sauti. Muda ulionekana kusimama. Dakika tano ulionekana kuwa saa nzima baada ya muda uliokuwa kama milele niliona mwanga wa gari ukiingia kwenye uwanja wetu. Walikuwa ni wazazi wangu. Waliorudi kwa haraka baada ya kuona hali ya hewa imechafuka. Walipoingia ndani na kunikuta nimejificha. Walinituliza na kuniambia kuwa nilikuwa salama. Sauti ya sauti zao ilikuwa ndiyo kitu cha kupendeza zaidi kusikia usiku ule. Ingawa sasa mimi ni mtu mzima na siogopi tena giza au radi kama zamani. Kumbu kumbu ile bado ipo kichwani mwangu. Inanikumbusha jinsi tunavyoweza kuhisi kuwa wadogo mbele ya nguvu za asili. Ni tukio ambalo lilinifunza kuwa na ujasiri, lakini pia umuhimu wa kuwa na watu unaowapenda karibu wakati wa shida.

Ningependa kuzungumzia mabadiliko makubwa katika jinsi tunavyowasiliana na wengine. Swali la leo ni je, unatumia video kwa mawasiliano. Kwa upande wangu, jibu ni ndiyo kubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, video imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Iwe nyumbani au kazini. Sababu ya kwanza, inayofanya nipende kutumia video ni uwezo wake wa kuunganisha watu kihisia. Tafauti na kupiga simu ya sauti pekee, video inaniruhusu kuona sura ya watu. Ninae zungumza nae. Naweza kuona tabasamu lao. Ishara za mkono na hisia zao machoni. Hii ni muhimu sana. Tunapozungumza na ndugu au marafiki wanaoishi mbali inafanya umbali uonekane mdogo na inanipa hisia kuwa tuko chumba kimoja. Jambo ambalo sauti pekee haiwezi kufanya. Pili, katika ulimwengu wa kazi, video imerahisisha mambo mengi. Kupitia programu kama Zoom au Google Meets. Tunaweza kufanya mikutano ya kimataifa bila kusafiri. Naweza kushiriki mawazo yangu, kuonyesha michoro au nyaraka na kuelewa majibu ya wenzangu kwa haraka zaidi. Hii imeongeza ufanisi na kuokoa muda mwingi. Badala ya kusafiri kwa saa kadhaa kwa ajili ya mkutano wa dakika thelathini sasa naweza kuingia kwenye mkutano kwa kubonyeza kitufe kimoja tu. Ingawa kutumia video kunahitaji mtandao imara wa intaneti faida zake ni nyingi kuliko changamoto zake. Inatusaidia kujifunza vitu vipya kwa mfano madarasa ya mtandaoni yamekuwa bora zaidi kwa sababu mwalimu na mwanafunzi wanaweza kuonana. Hii inafanya mawasiliano yawe na ufanisi na ya kuvutia zaidi. Nikimalizia teknolojia ya video imebadilisha ulimwengu kuwa kijiji kimoja. Inatupa fursa ya kuimarisha uhusiano wetu na kuboresha utendaji wetu wa kazi. Ninaamini kuwa katika siku zijazo mawasiliano ya video yataendelea kuwa bora na rahisi zaidi kwa kila mtu.

Maisha ya sasa yamejaa changamoto nyingi zinazo weza kutuletea shinikizo la akili. Swali la leo ni muhimu sana kwa afya yetu unafanya nini wakati wa wasiwasi? Pfff. Kila mmoja wetu ana njia yake ya kutafuta utulivu. Na leo ningependa kushiriki nanyi. Mbinu ambazo mimi huzitumia kukabiliana na hali hii. Hatua ya kwanza, ninayo chukuwa, ninapo hisi wasiwasi, ni kusimama na kupumua. Mara nyingi, tunapokuwa na wasiwasi, pumzi zetu huwa fupi na si za haraka. Mimi hujaribu mbinu ya kuvuta pumzi kwa undani polepole. Kuishikilia kwa sekunde chache, na kisha kuitoa nje kwa utulivu. Hii ina nisaidia kutuliza mfumo wa neva na kuitarifu akili yangu kuwa niko salama. Nikitendo kidogo lakini kina nguvu kubwa ya kurejesha utulivu wapapo hapo. Pili, mimi mmh hujaribu kujiweka mbali na vyanzo vya wasiwasi huo. Ikiwa ni habari mbaya kwenye mitandao ya kijamii au kelele za mazingira, mimi huweka simu pembeni na kutafuta mahali penye utulivu. Wakati mwingine, mimi hutoka nje na kutembea kidogo kwenye asili. Kuona rangi ya kijani ya miti na kuvuta hewa safi. Kuna nisaidia kubadilisha mtazamo wangu na kuona matatizo yangu kuwa madogo zaidi. Vile vile, mimi huamini katika nguvu ya kutoa mawazo kichwani na kuyaweka kwenye makaratasi. Kuandika kile kina kinacho nitisha, kuna nisaidia kukichambua na kupata suluhisho. Ikiwa wasiwasi ni mkubwa sana. Mimi hupu huzungumza na rafiki wakaribu au mtu wa familia ni naye mwamini. Kushiriki mzigo wa moyo na mtu mwingine. Hupunguza uzito wa wasiwasi huo kwa kiasi kikubwa. Kwa kumalizia, ni muhimu kukumbuka kuwa na wasiwasi ni hali ya binada kibinadamu. Jambo la msingi ni kutokubali wasiwasi huo utawale maisha yako. Kwa kutumia mbinu hizi za kupumua, kupumzika na kushiriki na wengine, tunaweza kurejesha amani yetu na moyo ya kuendelea na maisha kwa ujasijili.

Naipenda kuzungumzia umuhimu wa kumaliza siku kwa utulivu. Swali la leo ni unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kwangu mimi, saa chache za mwisho kabla ya kupumzika ni muhimu sana. Ili kuhakikisha mwili na akili yangu zinapata mapumziko ya kutosha baada ya kazi za kutwa nzima. Jambo la kwanza nililofanya. Takriban saa moja kabla ya kulala. Ni kueka vifa vyote vyaki elektroniki pembeni. Nazima simu yangu na kompyuta ilikuepuka mwanga wa bulu ambao unaweza kuvuruga usingizi. Badala ya kuangalia mitandao ya kijami, mimi hupenda kutumia muda huu kutafakari jinsi siku yangu ilivyokua. Hii inanisaidia kupunguza kelele na mawazo za kujianda kwa ajili ya utulivu wa usiku. Pili, mimi hupenda kunywa kikombe cha chai ya miti shamba, kama vile, kamamoyo, ambayo haina kafeni. Wakati nikinywa chai, mara nyingi mimi husoma kitabu cha hadithi au maandiko ya kidini. Kusoma kuna nisaidia kusafiri kuenda ulimwengu mwingine nafikra na kunifanya nisinzie urahisi zaidi. Pia mimi hupanga nguo nitakazo vaa kesho yake na kuandika orodha fupi ya mambo muhimu ninayopaswa kufanya. Hii inanipa amani ya moyo ni kijua kuwa kesho yangu tayari imepangwa. Mwisho, kabla wakuzima taa, mimi huchukua dakika chache. Kufanya shukrani, mimi hufikiria mambo matatu mazuri yaliyotokea siku hiyo. Hata kama ni mambo madogo tu, hii inanifanya nilale nikiwa na hisia chanya na amani. Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezii ya kupumua kwa kina, nikiwa kitandani mpaka nisinzie. Kwa kumalizia, ratiba ya jioni ni kama daraja, kati ya vurugu za mchana na utulivu usiku. Kujitengenezea mazingira ya amani kabla ya kulala, ni ufunguo wa kuamka ukiwa na nguvu na furaha siku inayofuata. Nanyi je? Ratiba yenu ya jioni ikoje.